Utoto wangu nilipenda sana kucheza michezo na marafiki hasa mpira wa miguu kwa sababu ulinipa furaha na uhuru. Pia nilifurahia kukimbia, kuruka na kucheza nje. Nikitumia muda mwingi nikichunguza mazingira mbali. Mbali na michezo, nilipenda kusikiliza hadithi, kuchora na kuota ndoto za kuwa mtu mkubwa mwenye mafanikio. Shughli hizi ziliundwa tabia yangu ya ubunifu ushirikiano na kupenda kujifunza ambazo bado zina nisaidia hadi leo.

Mara nyingi wikendi napenda kupumzika na kujiburudisha. Hii inaweza kuwa kwa kusoma, kutembea nje, kusikiliza mziki au kutazama filamu nzuri. Pia mara nyingine napenda kutumia muda na familia au marafiki au kupanga shughuli ndogondogo za kujitunza na afya. Kwa kifupi, wikiendi ni muda wangu wa kupumzika, kufurahia na, kujipatia nguvu mpya kwa wiki inayofuata.

Programu ya simu ninayoitumia kila siku ni Whatsapp. Inanisaidia kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazini kwa haraka. Pia napenda kutumia Google Maps kupata mwelekeo wa kusafiri na YouTube kwa burudani au kujifunza mambo mapya. Kwa kifupi, napendelea programu ambazo zinarahisisha mawasiliano kupata taarifa na kujiburudisha.